Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kupika chakula kinachoitaji muda murefu na kushafisha mabafu makubwa kwa sababu unifanya nishughulikie kwa muda mrefu na wakati mwingine huchosha akili na mwili.

Nayapenda zaidi majira ya masika. Napenda majira haya kwa sababu hali ya hewa hua ya kupendeza, si baridi wala jotokali. Mazingira hua mazuri mahua yanachanua na kila kitu uonekana kipia na chenye uhai.

Ninapohitaji msaada kazini, huchukua hatua kadhaa. Kwanza, ujaribu kuelewa tatizo vizuri na kuona kama naweza kulitatua mwenyewe. Kama bado linanipa ugumu, huomba msaada bila uoga. Kwa sababu naamini kuuliza si udhaifu.

Napenda zaidi kuongea. Kuongea hunipa nafasi ya kueleza mawazo yangu kwa hisia zaidi na kupata majibu ya haraka. Pia hunisaidia kuungana vizuri na watu, kuelewana na kubadilishana mawazo kwa uwazi.

Kabla ya kulala usiku, hupenda kufanya mambo yanayonituliza. Mara nyingi hutafakari jinsi siku ilivyokwenda, nikifikiria mambo niliyofanikiwa na yale ninayoweza kuboresha kesho. Wakati mwingine husoma kitabu au kuangalia kifungu kifupi kinachoniburudisha.

Ndiyo, ni na wafahamu majirani zangu, angalau kwa kiwango cha kawaida, napenda kuwasalimia na kuzungumuza nao mara kwa mara hasa wakati wa mashirikiano au kusaidiana, kwenye mambo madogo ya kila siku. Hii, uunda uhusiano mzuri na ufanya jamii iwe salama na yenyefuraha zaidi.

Ningependa kufuga mbwa. Napenda mbwa kwa sababu nimwaminifu. Wanapenda sana wamiliki wao ni rafiki mzuri wa binadamu. Mbwa unipa hisia ya ulinzi na pia usaidia kupunguza msongo wa mawazo. Napenda kucheza naye kumtembeza na kumfunza tabia mbalimbali.

Ndiyo, nimewayi kuona bahari. Nijambo linalo vutia sana. Upeo wake mpana, sauti ya mawimbi na upepo mwanana hunipa hisia ya utulivu na mshangau. Kukaa ufukweni na kutazama bahari unifanya njihisi huru na kupumzika mawazo.

Ninasashisha vifaa vyangu mara kwa mara, angalau kila wakati kuna sasisho muhimu. Hii ni muhimu kwa sababu inahakikisha vifaa vinabaki salama, vinavyofanya kazi kwa ufanisi, na vina programu ya kisasa.

Napendelea hasa mboga za majani kama spinach na sukuma wiki sababu ni kwamba ni zenye afya, zenye birutubisho na zinaweza kupikwa kwa njia mbalimbadi kama kukaanga kidogo, kuchemsha au kuongeza kwenye mchuzi.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni wali na samaki wakupikwa kwa mchuzi wa kitoweo. Napenda mchaganyiko wa latha. Wali laini unaokutana na mchuzi wenye harufu nzuri na samaki wenye latha ya asili. Ni chakula kinacho nipa hisia za faraja.

Ndiyo, mara kwa mara hutoa sadaka au michango hasa pale ambapo inasaidia wengine au jamii. Hii inaweza kuwa kwa ajili ya kanisa, misaada ya jamii, shule au watu wenye mahitaji maalum.

Napendelea kusoma habari mtandaoni sababu ni kwamba habari mtandaoni hupatikana haraka na ninaweza kusoma kutoka vianzo mbalimbali kwa urahisi. Pia ni rahisi kutafuta mada, maalum, ninayopenda na kusoma maoni ya wengine kuhusu jambo fulani.

Uzoefu wakushanga zaidi nilioupata ni pale nilipo kuwa na nafasi ya kuona mandhari ya milima wakati wa machweo. Jua likichorota, rangi za dahabu, waridi na zambarau zikichanganyika na anga. Zilileta hisia ya mshangao na ya utulivu.

Napenda mwezi wa disemba sababu ni kwamba ni mwezi wa tamasha, sherehe na muda wa familia na marafiki. Hali ya hewa pia huwa mzuri katika maeneo mengi na kuna hisia ya kufungua mwaka kwa furaha na kuanza mipango mipya.

Napenda kujifunza lugha ya kijapani sababu ni kwamba lugha hii inatabia ya kipekee na tamaduni zake pia ni zakuvutia sana. Kujifunza kijapani kinanipa na fasi ya kuelewa tamaduni, tofauti, kufurahia, fasihi, filamu na michezo ya video kwa lugha ya asili.

Niliyo jifunza ni kwamba kushirikiana na wengine na kuonesha huruma, huunda uhusiano mzuri na hukufanya upate msaada unapo hitaji. Hii ni hekima inayoweza kubadilisha maisha ya mtu katika muda mfupi au mrefu.

Napendelea kuwasiliana ana kwa ana au kwa mazungumzo ya moja kwa moja. Njia hii hunisaidia kuelewa hisia, sauti na lugha ya mwili wa mtu mwingine. Hivyo, huleta uwelewano mzuri zaidi.

Mara nyingi nafahamu kutumia programu ambazo ni maarufu na zenye manufaa kwa kazi mawasiliano na burudani. Kwa mfano whatsapp na telegram. Kwa ujumla za mawasiliano na kushirikiana na marafiki familia au wenzangu kazini.

Ndiyo, nimewahi kununua tiketi za tukio. Mara nyingi huwa ni kwa tamasha la muziki, michezo au tamasha la sanaa na utamaduni. Kununua tiketi, kunanifanya kujipanga mapema, kufurahia tukio bila msongo wa mawazo na kushirikiana na marafiki au familia.

Ndiyo, kutembelea maeneo hunipa utulivu na furaha asa kwa sababu ya maji ya nayotirika au utulivu wa ziwa. Ziwa hunifanya ni pumzike kuangalia madhari na kufurahia upepo mwanana.

Ndiyo, napenda kujifunza na kujaribu kupiga chombo cha muziki. Ninavutiwa zaidi na gita na kinanda kwa sababu vinaweza kutumika kuimba, kutunga au kupumzika tu. Muziki husaidia, kwachilia, isia, kupunguza msongo wa mawazo na kujieleza kwa njia tofauti.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu. Kutembea hunisaidia kupumzika akili, kupata hewa safi na kuupa mwili mazoezi mepesi bila kujichosha. Napenda hasa kutembea asubuhi au jioni wakati hali ya hewa umetulia.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni ile ya ukosefu wa heshima au kutotii kanuni za msingi, za maadili, kwa mfano watu wanaozungumza kwa kelele au kuvuruga wengine bila sababu.

Mara nyingi nashirikiana na mfereji wa TV, unaotoa habari, burudani na elimu. Kwa mfano, mfereji wa habari kama BBC, CNN au TV za ndani zinazotoa taarifa za ndani na kimataifa.

Ndiyo, napenda maua sana. Maua hunivutia kwa uzuri wake, harufu mzuri na maana ya furaha au upendo wanayoleta. Kuyaona au kuyaweka karibu hunifanya kujisikia mtulivu na mwenye furaha.

Ndiyo, napenda sana hesabu kwa sababu hufundisha kufikiria kwa mpangilio, kutazama matatizo na kuwa na subira. Inaridhisha sana unapopata jibu sahihi baada ya kufikiria hatua kwa hatua.

Ningependa kutembelea mji ya Italia kwa sababu ya historia na sana, kutembelea mji ya kale kama Roma, Florence na Venice kuona majengo ya kihistoria, mabasi ya kale na sanaa ya mashujaa.

Ndiyo, nagawanya taka zangu. Nyumbani huwa naweka mabaki ya chakula peke yake, alafu plastiki na chupa sehemu nyingine. Vitu kama batri au vifaa vilivyoharibika si vitupi ovyo. Navihifadhi hadi nipate mahali sahihi pa kuvitupa.

Asubuhi hii niliamka mapema kidogo, nikajipanga, nikayanywa chai, alafu nikapitia mambo yangu ya siku kabla ya kuanza shughuli. Nilichukua muda mfupi kutulia na kupanga nitakachofanya baadae.

Ndiyo, ninapenda na natumia teknolojia ya sauti hasa kwa sababu inarahisisha mawasiliano na burudani kwa mfano vitabu vya sauti. Husaidia kusoma vitabu wakati wa kutembea au kufanya kazi nyepesi.

Sina tabia ya kuweka picha zangu mtandao ni mara kwa mara. Wakati mwingine inaweza kuwa kwenye mtandao ya kijamii kama sehemu ya kushiriki matukio, muhimu au picha za familia na marafiki. Lakini kwa ujumla, napenda kujilinda na faraga yangu.

Ndio, napenda kupanda milima. Inanipa changamoto nzuri na kunifanya kujisikia karibu na mazingira. Napenda hasaa ile hisia ya kufika kileleni. Uchovu unaisha na unabaki na furaha na utulivu.

Napendelea mfumo wa Android. Ninaona una uhuru zaidi wa kubadilisha mipangilio, programu ni nyingi, na simu zinapatikana kwa bei tofauti kulingana na uwezo wa mtu. Pia ni rahisi kuunganisha na vifaa vingine.

Napendelea mahali pa kimya. Kimya hunipa nafasi ya kufikiria vizuri, kupumzika na kuzingatia mambo muhimu. Ni rahisi kuzingatia kazi, kusoma na hata kufurahia muda wa faraga mahali tulivu.

Ndiyo, nanunua vitu kwa kutumia simu ni rahisi, haraka na mara nyingi kunachaguzi nyingi za kulipa. Kwa mfano, kupata bidhaa mtandao ni kupitia mtandao kama jumia, kilimall au amazon.

Napendelea kufanya mazoezi asubuhi, hasaa kutembea au kukimbia kidogo na kufanya kunyoosha mwili. Asubuhi mwili hujashughulika sana, hivyo mazoezi husaidia kuamka vizuri, kuongeza nishati au kueka akili katika hali nzuri.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu ninayemwamini sana. Tunaelewana kwa urahisi. Tunaweza kuzungumza kwa uwazi bila kuogopa kuhukumiwa. Na hunisikiliza hata wakati sina maneno sahihi ya kueleza ninachohisi.

Wakati mkuuwa mpira wa baseballi maranyingi ni pale ambapo timu inanafasi ya kushinda mechi au taji. Mfano yamwisho. Ikiwa timu yako ikonyuma kidogo na kuna mchezaji alie kwenye basi na nafasi ya kufunga. Kila uwanja unakuwa na shinikizo kubwa.

Napenda waandishi ambao wanatoa hadithi zenye fikra na hisia kwa mfano chimanda ngozi adichie kwa sababu anaandika hadithi zinazo gusa maisha ya watu, utambulisho na changamoto za kijamii kwa ufasaha.

Napenda kusoma kwa sababu kunanifundisha, kunapanua mawazo na kunichochea kufikiria kwa kina. Napenda hadithi nzuri, vitabu vya elimu na makala zinazoongeza uelewa wa dunia.

Ndiyo, natumia video kwa mawasiliano. Hii ni bora hasa pale unahitaji kuona hisia lugha ya mwili au kuelewa jambo kwa uwazi zaidi kuliko maneno tu kwa mfano mikutano ya kazi mtandaoni. Video inasaidia kuelewa haraka na kushirikiana na timu.

Ndio, napenda kupiga picha. Napenda kunasa matukio ya kawaida kama mandhari ya asili, machweo ya jua au nyakati za furaha na marafiki. Kupiga picha hunisaidia kuona uzuri katika vitu vidogo ambavyo mara nyingi watu hupita bila kuvitambua.

Zawadi nzuri niliyo wahi kupokea ni kitabu chenye maana maalum kutoka kwa rafiki wa karibu. Kilikuwa si kitabu cha kawaida bali kilichokidhi kipaji changu cha kusoma na kufundisha. Na kilifanya nihisi kuwa mtu huyo alijali sana kile ninachopenda.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa. Napenda sanaa kuona vibonye vya rangi, michoro na kazi ya sanaa zinazo burudisha na kufundisha. Maonyesho hayo yananiwezesha kuona mitindo na mbinu tofauti za wasani kupata mskumo na ubunifu wa mawazo mapya.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya. Unipa msisimuko na kunifanya kujifunza tamaduni tofauti kupitia ladha. Napenda hasa kujaribu vyakula vya kienyeji kutoka maeneo mbalimbali au mapishi mapya yaliyo na mchanganyiko ya viungo tofauti.

Napendelea chai zaidi kuliko kahawa. Chai hunipa utulivu na nguvu za taratibu, hasa asubuhi au jioni. Napenda pia ukweli kwamba, unaweza kuinywa bila kuweka uzito sana, na ina ladha laini.

Napenda kutazama michezo iliyopangwa vizuri na yenye msisimko, hasa ile inayoonyesha ubunifu, mbinu na ushindi wa kweli, kwa mfano mpira wa miguu. Napenda kuona mikakati ya timu, jinsi wachezaji wanavyoshirikiana na goli muhimu la mwisho.

Napenda kuenda sinema mara chache tu kwa mwezi. Kawaida pale kuna filamu nzuri inayovutia sana. Si mara zote kwa sababu napenda pia kutazama filamu nyumbani kwa utulivu na msongamano.

Tunda langu la kupendezwa ni ndizi. Napenda ndizi kwa sababu ni rahisi kula yenye nishati na hutoa ladha tamu ya asili. Pia ni nzuri kwa afya ikiwemo vitamini na madini muhimu.

Kinacho nifanya niwe na furaha kubwa ni pale ninapo kuwa na watu ninawapenda na tunashirikiana kucheka au kufanikisha jambo pamoja. Pia mimi hujawa na furaha pale ninapo fanikisha jambo muhimu au ninaona matokeo mazuri ya jitihada zangu.

Mji wangu una utamaduni za kuvutia, sokoni kuna bidhaa za asili na nyumba za zamani zenye historia. Kila mara ni kipo huko na hisi nafasi ya urafiki, usalama na kumbu kumbu nzuri.

Somo la sayansi ninalo penda zaidi ni biolojia napenda kuelewa maisha na jinsi viumbe vilivyo ishi kuunganishwa na kuathiriana na mazingira yao. Biolojia pia hufundisha mambo ya ajabu kama seli, mimea, wanyama na mwili wa binadamu.

Sipendi sana kuzungumza kuhusu siasa hasa mijadala inayokuwa na mabishano au hisia kali. Lakini naeza zungumuza pale mazungumzo yanapokuwa ya kujenga ya heshima na ya kufunza kama sera maendeleo ya jamii au kazi za raia.